Napenda kufanya kazi na watu wengine kwa sababu moja mnaweza kujadiliana mawazo na mkaweza kufanya kazi viraisi tu halafu mnaweza kugawana kazi na ikakuwa raisi kila mtu anafanya hili mwingine anafanya jambo lingine lakini bora lengo ni moja na kazi yako pale inakuwa raisi. Kufanya kazi na watu wengi pia inawasaidia mtu hachoki kwa sababu munaeza kuzungumuza pale mtu haisi kwamba yuko peke yake kuna ushirikiano.

Wakati nina wasiwasi, mimi hupumua taratibu na kwa kina. Navuta pumzi pole pole, na hesabu mara nne, na shikilia kidogo, kisha natoa, narudia mara kadhaa alafu, nikisha maliza kufanya hilo jambo, na jiuliza nini kinacho nisumbua. Kama nimetulia, ndio nikaweze kuelewa. Halafu nachukua pumziko kidogo, natembea kidogo, nanyosoha mwili, natoka nje pia naweza kupata hewa safi, ndio niweze kupumzika. Pia wakati mwingine huwa na zungumza na mtu naye muamini kabisa, angalau aweze kunipa ushauri, kuhusu jambo ambalo linanipa wasiwasi. Na pia naweza kubadilisha mawazo yangu ni kaweza kusoma labda vitu ambavyo vi hunifurahisha au naenda kufanya zoezi. Borake akili yangu haifikiri kuhusu hili jambo ambalo linanipa wasi wasi.